Naam ninapenda hesabu sana nilipokuwa mdogo shuleni nilikuwa ninapita hesabu sana na pia mamangu amefanya accounting pamoja na binamu wangu walikuwa mkubwa walikuwa wananifunza hesabu sana iyo pia ilisaidia mimi kupenda hesabu.

Mimi ni mtu wakuwahi Sipendi kuchelewa ni mmoja ya tabia ninayo dharau sana kwa maisha ya binadamu ninachukia sana kuchelewa ambapo sipendi kuchelewa hata kama nina batina na rafiki yangu pahali popote hua ninapenda ku keep time sana.

Hapana sigawanyi takataka zangu kwa sababu Nairobi mji wa Nairobi hukua ngumu ku gawa gawa takataka zako kwa kuwa kuna lori ya takataka huchukua takataka zote na haina haja ya wewe kugawanya kwa kuwa ziteenda dumping site na kutupo pahali pamoja Hakuna mashamba.

Nigependa kwenda Itay, napenda wa italiano sana. Niende nione culture yao. Napenda pia there culture ya chakula, ni watembelee, nione vile wana tengeneza vyakula vyao, kwa kuwa hao ndo the best in kutengeneza vyakula.

Kufanya kazi na timu ya mbali, huwa ninaanza na a very good communication, ninaangalia kazi ambayo inafaa ifanywe ya kwanza, tunapangana na timu yangu, na pia tunakua na mtandao, tunaongea kwa video, kutumia simu, na masaa zingine tunapatana uso kwa uso, ndio tuweze kuzungumza. Alafu Tunashikana timu tunakuwa na uungano na kila mtu na kazi ambayo anafaa aifanye na tunaitimiza vizuri alafu mwisho wa siku Tunaangalia venye siku yetu imekuwa na kazi zetu na tunarekebisha palipo kuwa pabaya.

Mwezi wangu bara zaidi ni mwezi wa januari, alafu kufuata na disemba. Ninaupenda mwezi wa januari kwa kuwa nilizaliwa januari. Nilizaliwa januari tatu, tarehe tatu januari. Naipenda sana kwa kuwa ndio nilikuja hii dunia. Alafu disemba naipenda kwa sababu tunaeza kushirikiana na kuurudi kwa manyumba zetu kama wa kristo. Tunasherekea krisimasi. Pia naipenda januari kwa kuwa ni muanzo, ni chanzo cha muaka na tunaeza kupangana pia na kupatana kama a new team kwa kazi na pia tunaeza kupatana kama familia.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ya ambayo sitawai sahau ni wakati ambapo ni kukazini siku ya kwanza ina kwa atika hospitalini Nimengia hospitalini ya alafu mgonjwa wangu wakafa Mimi na nasi tukapeleka katika MOG ilikuwa wakati wangu wakwanza kuona mtu ameafa kwa mkono yangu sitawai sahau iyo siku.

Utotoni, nilikuwa ninapenda sana kupika, nilikuwa napika mandazi, mahamri, chapati, napika na ndugu yangu mchanga, ambaye tumeachana na ye miaka nne, mimi ndo mkubwa. Nilikuwa pia napenda kucheza, mchezo unaoitwa kati, na pia kuruka kamba, kuendesha baiskeli. Na kushiriki na kusaidia mzazi kwa kuosha nyumba na kutumwa kwa duka.